Kwangu mimi, mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni Lebron James. Napenda jinsi anavyocheza kwa nguvu, akili na uzoefu mkubwa. Ana uwezo wa kucheza nafasi nyingi uwanjani na bado kutuoa pasi nzuri kwa wachezaji wenzake. Pia, anajituma sana mazoezini na anahamasisha vijana wengi duniani. Mbali na uchezaji wake, Lebron pia anajulikana kwa kusaidia jamii kupitia miradi ya elimu na misaada. Hiyo inanifanya nimuheshimu zaidi kama mchezaji na kama mtu aliye na utu.

Mimi ninataka kufikia kiwango cha juu cha utaalamu katika taaluma yangu ya data analytics. Lengo langu ni kuwa kiongozi wa timu ya utafiti au mkurugenzi wa idara ya uchambuzi wa data ambapo naweza kutumia ujuzi wangu kusaidia mashirika kufanya maamuzi sahihi. Pia, nataka kuendelea kujifunza teknolojia mpya kama akili bandia na ujifunzaji wa mashini ili kuboresha uwezo wangu. Mwisho, ningependa kushiriki maarifa yangu kwa kufundisha au kutoa mafunzo kwa taalamu wachanga.

Kumbu kumbu yangu nzuri zaidi ya shule ni wakati tulishinda mashindano ya kitaifa ya sayansi. Tulifanya mradi wanishati mbadala kwa kutumia jua na shule yetu ilipata tuzo ya ubunifu. Pia, nakumbuka siku za michezo ambapo tulicheza pamoja kama timu. Tukifurahia bila shinikizo. Walimu wetu walituhamasisha sana kujituma na kushirikiana. Hizo ndizo kumbukumbu ambazo kila nikizi kumbuka. Zina nifanya nijivunie sana shule yangu.

Mchezaji ninayempenda zaidi ni Cristiano Ronaldo. Napenda jinsi anavyocheza kwa ustadi, utulivu na unyenyekevu. Kila mara anapokuwa uwanjani, anaonyesha ubunifu mkubwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi haraka. Pia, anajituma sana na anaheshimu wachezaji wenzake. Mbali na mafanikio yake, napenda tabia yake ya kusaidia watu kupitia misaada miradi ya kijamii. Hiyo inanifanya nimheshimu zaidi kama mchezaji na kama mtu aliye na utu.

Tunapopata mafanikio kama timu, huwa tunasherehekea kwa pamoja kwa kula cha kula cha pamoja au kufanya shuguli za kujiburudisha kama michezo. Pia, tunapenda kuwashukuru wale waliotoa mchango mkubwa katika mafanikio hayo. Wakati mwingine, tunatoa zawadi ndogo ndogo au pongezi kwa kila mwanatimu. Hii hutusaidia kuimarisha umoja na motisha ya kufanya kazi vizuri zaidi katika miradi ijayo.

Mimi sana sana huenda kinyozi mara moja kila wiki. Napenda nywele zangu ziwe safi na nadhifu kila wakati. Hasa kwa sababu ya kazi na mikutano ninayohudhuria. Wakati mwingine, nikiona zimekuwa haraka, mimi huenda mapema kidogo. Pia, napenda kubadilisha mtindo wa nywele mara kwa mara ili kujaribu mwonekano mpya. Ninahakikisha pia natumia mafuta mazuri ya nywele ili ziwe na afya na kung'aa.

Mimi natumia kompyuta zaidi kwa kazi za uchambuzi wa data na utafiti. Napenda kutumia programu kama Python, Excel na Power B kuchambua taarifa na kuandaa ripoti. Pia, natumia kompyuta kwa mawasiliano kupitia barua pepe na mikutano ya mtandaoni. Wakati mwingine, kompyuta hutumika kwa kujifunza kozi mpya mtandaoni na kufanya miradi ya kujifunza mashine. Kwa kifupi, kompyuta ni chombo muhimu sana katika kazi zangu na maendeleo yangu ya kibinafsi.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia hasaa wakati wa jua kali au baridi. Kofia hunisaidia kulinda kichwa na uso dhidi ya jua na wakati wa baridi inanisaidia kupata joto. Pia, napenda kuvaa kofia kama sehemu ya mtindo wangu wa mavazi. Asaa nikitoka inje au ninapohudhuria hafla flani. Kofia nzuri inaweza kufanya mtu aonekane nadhifu na mwenye kujiamini.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kujitolea kusaidia miradi ya usafi na upandaji miti kila mwezi. Pia, ninashiriki katika vikundi vya vijana vinavyolenga kutoa elimu kuhusu mazingira na afya. Wakati mwingine, ninasaidia kufundisha watoto masomo ya sayansi na kompyuta, midhaa ya wikendi. Napenda kushirikiana na watu wengine kuboresha maisha ya jamii yetu kwa vitendo vidogo vidogo vinavyoleta mabadiliko makubwa.

Timu ninayoipenda zaidi ni Manchester City. Nimekua nikiishabikia tangu mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili bada ya kuona jinsi walivyoshinda ligi kwa bao la dakika za mwisho. Napenda jinsi wanavyocheza kwa umoja, kasi na nidhamu. Mchezaji ninayempenda zaidi ni Arling Haaland kwa sababu ana uwezo mkubwa wakutoa pasi sahihi na kusaidia timu kupanda ushindi. Kila mara timu yangu inaposhinda, ninajisikia furaha sana kujivunia kuwa shabiki wao.

Ningependa kua na uwezo wakusafiri kwa muda, yaani kurudi nyuma au kwenda mbele kuona matukio ya kihistoria na yale yajayo. Nathani uwezo huo ungensaidia kujifunza mengi kuhusu maisha, kufanya maamuzi bora na kuelewa dunia vizuri zaidi. Pia, ungekuwa msaada mkubwa katika kutatua matatizo kwa kutumia uzoefu wa zamani na marifa mpya. Huu ndio uwezo ambao ningependa sana kuwa nao.

Ndiyo, napenda sana kulima. Bustani. Ninapopanda maua au mboga. Ninahisi furaha kuona mimea ikikua kila siku. Bustani inansaidia kupumzika na kupunguza msongwa wa mawazo baada ya kazi. Pia, ninapenda kutumia muda huo nje kupata hewa safi na kujifunza zaidi kuhusu. Aina tafatofauti tofauti za mimea. Nishughuli rahisi lakini yenye manufaa makubwa kwa afya na mazingira.

Mazoezi yangu mimi huyafanya asubuhi kwa sababu wakati huo mwili wangu una nguvu na akili yangu ipo safi. Napenda kukimbia au kufanya mazoezi mepesi kama push-ups na sit-ups kabla ya kuanza kazi. Wakati mwingine, nikikosa muda asubuhi, mimi hufanya mazoezi jioni baada ya kazi ili kupunguza uchovu. Mazoezi yanasaidia kuwa na afya njema na kulala vizuri usiku.

Mimi napenda zaidi nyama ya nguruwe kwa sababu ni laini, rahisi, kupika, ina ladha nzuri. Wakati mwingine napenda pia nyama ya kuku na ngombe, hasaa ikichomwa au kupikwa kwa mchuzi. Napenda kula nyama nikiwa na wali au ugali. Na mara nyingi huwa ni chakula cha familia tunapokutana wikendi. Nyama ya nguruwe ndiyo nyama ninayoipenda zaidi kwani ina ladha na urahisi wa kuandaa.

Mimi napendelea kitanda kilicho na ugumu wa wastani. Si kigumu sana wala laini sana. Kitanda kigumu sana hunifanya nisiwe na usingizi mzuri. Na laini sana husababisha maumivu ya mgongo. Napenda kitanda chenye godoro linalotoa msaada mzuri kwa mgongo na shingo. Hivyo, napendelea kitanda kizuri chenye ubora mzuri na kinachonifanya nipumzike vizuri usiku.

Mimi husoma habari mtandaoni kupitia tovuti kama BBC Swahili, Mwananchi na Citizen Digital. Pia, napenda kutumia mtandao ya kijamii kama Twitter na Facebook kupata habari za haraka. Kati mwingine, mimi hutembelea tovuti za kimataivi kama Aljazeera na CNN ili kupata taarifa za dunia nzima. Napenda kusoma vianzo tofauti ili kuhakikisha habari nilizosoma ni sahihi na za kuaminika.

Kwa kawaida, sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu mara nyingi husababisha mabishano kati ya watu. Hata hivyo, napenda kufuatilia habari za kisiyasa ili kuelewa mambo yanavyoendelea katika nchi yangu. Nadhani ni muhimu kujua sera na maamuzi ya viongozi wetu, lakini ni bora kujadili kwa heshima na bila chuki. Kwa hivyo, napenda siyasa kwa kiwango cha kujifunza. Si kwa mabishano.

Timu bora ya mpira wa kirugby wa kimarikani kwangu ni Kansas City. Chips. Napenda jinsi wanavyocheza kwa nguvu na umoja. Mchezaji ninayempenda zaidi ni Patrick Mahomes kwa sababu anauwezo mkubwa wa kupiga pasi sahihi na kubadilisha mchezo kwa sekunde chache. Timu hii imekua ikifanya vizuri katika ligi ya NFL kwa miaka ya hivi karibuni. Na kila mara wanaposhinda, mashabiki wao huonyesha furaha kubwa. Ninapenda nidhamu na ari yao ya ushindi.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni Google napenda jinsi wanavyotoa huduma bora kama Gmail, Google Drive, JPE na YouTube ambazo ufanya kazi yangu kuwa raisi kila siku. Pia Google inaaminika kwa sababu ya usalama wa data na ubunifu wao unaoendelea katika bidhaa zao. Wanasaidia watu wengi duniani kupata taarifa kwa urahisi na kuboresha maisha kupitia teknolojia. Hii ndiyo sababu ninaamini kampuni hii.

Mimi napendelea kunyoa kwa sababu napenda kuonekana nadhifu na safi kila siku. Ndevu ndefu wakati mwingine huhitaji matunzo mengi na inaweza kufanya uso uonekane mchafu ikiwa hazijapangwa vizuri. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kuwacha ndefu fupi kidogo kwa mtindo. Kwa ujumla, napendelea kunyoa mara kwa mara ili kudumisha mwonekano wa usafi.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali. Mimi huhakikisha mawasiliano ni wazi na mara kwa mara kupitia barua pepe, zoom au slack. Tunapanga mikutano ya kila wiki kujadili maendeleo na changamoto. Pia, ninatumia zana za ushirikiano kama Google Docs na Trello kufuatilia kazi. Kila mwanatimu anajua majukumu yake na tunaheshimu muda wa kila mtu kwa sababu tunatoka kwenye maeneo tofauti ya saa. Hii husaidia timu yetu kufanya kazi kwa ufanisi hata tukiwa mbali.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu hasa asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ni nzuri. Kutembea hunisaidia kupumzisha akili na kuboresha afya ya mwili. Wakati mwingine natembea kwenda kazini au dukani badala ya kutumia gari ili kufanya mazoezi kidogo. Pia, napenda kutembea bustanini nikiskiliza muziki au nikitafakari mambo yangu. Ni njia ya rahisi na nzuri ya kusikiliza vizuri kila siku.

Ili kushirikiana vizuri na timu yangu, mimi huwakikisha mawasiliano ni wazi na mara kwa mara. Tunapanga malengo pamoja na kugawana majukumu kulingana na uwezo wa kila mtu. Pia, ninaheshimu maoni ya mwenzangu na kutoa msaada pale inapo hitajika. Ninapenda kutumia zana za mtandaoni kama Google Docs na Slack kufuatilia kazi na kuwakikisha kila mtu anajua kinachoendelea. Ushirikiano mzuri huleta matokeo bora na huimarisha uhusiano wa kikazi.

Chakula cha kigeni nilichowai kujaribu ni sushi kutoka Japani. Mwanzoni nilihisi ajabu kula samaki mbichi. Lakini baada ya muda nilizoea latha yake na nikagundua ni chakula kizuri chenye virutubisha vingi. Pia nimejaribu pizza ya Italia na tacos kutoka Mexico. Ambavyo vyote vina latha tofauti na vyema sana. Ninapenda kujaribu vyakula vya tamaduni mbali mbali ili kujifunza zaidi kuhusu utamaduni wa watu wengine.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na kufanya uchambuzi wa data. Napenda kujifunza mambo mapya kupita ya kupitia vitabu vya teknolojia na maendeleo binafsi. Wakati mwingine, napenda pia kutazama video za elimu au kufanya mazoezi ya komputa ili kuboresha ujuzi wangu. Kusoma hunisaidia kupumzika na kunipa mawazo mapya ya ubinafsi. Ni shuguli ambayo inanifanya nijisikie huru na mwenye amani rohoni.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Napenda kutumia programu kama Google Assistant na Siri kusaidia kufanya mambo haraka. Kama kutumia ujumbe, kama kutuma ujumbe au kutafuta taarifa mtandaoni. Pia, ninatumia teknolojia ya sauti katika tafsiri na mafunzo ya lugha. Kwa sababu, inarahisisha kujifunza matamshi sahihi. Teknolojia ya sauti imekua muhimu sana katika maisha ya kila siku kwa sababu inaookoa muda na kuboresha mawasili.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kuenda Mombasa na ni mahali pazuri sana napenda ufuku ya bahari, upetu mwanana na mandhari manzuri ya jua lina pozama. Watu wa huko ni wakarimu na chakula cha baharini ni kitamu sana. Nilifurahia pia kutembelea fort Jesus na maeneo ya kihistoria. Safari hii ilinifanya nipende zaidi kusafiri na kugundua sehemu mpya.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila chake ni simu yangu ya mkononi. Simu inamsaidia kuwasiliana na familia, kufanya kazi na kupata habari kwa urahisi. Pia, natumia simu kwa shughuli nyingi kama kutuma barua pepe, kufanya malipo na kujifunza mtandaoni. Bila simu, mambo mengi ya kila siku yangekuwa magumu sana. Ni kifaa muhimu zaidi katika maisha yangu ya kila siku.